Tafuta, unamaanisha kutafuta, kuchunguza au kujaribu kupata kitu fulani. Hutumika katika maisha kila siku, kazi, shuleni na kompyuta. Mfano, tafuta kitabu chako mezani, tafuta suluhisho la tatizo hili kwa makini, tafuta faili hilo kwenye folder ya documents.

Mboga inamaanisha mimea au sehemu za mimea zinazozaliwa kama chakula, kama vile majani, mizizi au matunda yasiyotamu. Hutumika sana katika mlo wa kila siku mfano kwenye sentensi, mboga ya sukuma wiki ni chakula maarufu hapa Kenya.

Rahisi humaanisha lisilogumu. Linaloweza kufanikishwa kwa urahisi au jambo lisilo na changamoto hutumika kuelezea kazi hatua, hali au kitu chochote. Kinachofanywa kwa urahisi. Mfano kwenye sentensi, mafunzo haya ni rahisi kuelewa. Njia hii ni rahisi kufika sokoni.

Maandishi haya yanaonyesha jinsi mazingira yanavyoathiri maamuzi ya mtu ya asubuhi. Kwa sababu hewa ni ya baridi na mvua inaonekana itanyesha. Mhusika naamua kuchukua mwavuli na kuvaa jaketi. Baridi inamfanya atamani chai ya moto ambayo anapanga kununua akifika kazini. Anaamua kuondoka mapema kabla mvua kuanza ili asichelewe.

Kifungu kinaelezea hali ya mzazi, aliyepokea taarifa kutoka kwa mwalimu, kuhusu mtoto wake, kutofanya kazi ya nyumbani. Mzazi anatafakari anapanga kuzungumza na mtoto wake na anaonesha mtazamo wa kujenga na kusaidia badala ya kulaumu. Kuna msisitizo wa elimu kama msingi wa maisha bora na umuhimu wa ushirikiano kati ya mzazi na mtoto. Mafunzo tunapata hapa ni kuwa mawasiliano ya wazi kati ya mzazi, mtoto na mwalimu huimarisha maendeleo ya kielimu. Malezi bora yanahitaji kusikiliza, kuelewa na kusaidia, si kulaumu pekee. Elimu ni msingi wa maisha na mzazi ana jukumu la kuelekeza kwa upendo. Kukaa na mtoto na kushiriki kazi zake hujenga, uhusiano wa karibu na kuimarisha kuelewa.

Kifungu kinaelezea hali ya mwandishi anayehisi kulemewa na majukumu ya kazi, hadi kupoteza muda wa kuwa na familia. Kuna uchovu wa kimwili na kihisia, tafakari ya kina kuhusu vipaumbele vya maisha na azimio la kufanya mabadiliko ili kupata usawa kati ya kazi na familia. Mafunzo kwenye hiki kipengee ni kuwa usawa kati ya kazi na familia ni muhimu kwa afya ya kihisia na mahusiano ya kudumu kujitambua na kuchukua hatua mapema huzuia uchovu kwa muda mrefu na migogoro ya kifamilia teknolojia inaweza kusaidia kubadilisha mazingira ya kazi ili kuleta urahisi na muda wa familia maamuzi ya busara huanza kwa kutambua vipaumbele vya kweli na familia ni msingi wa maisha yenye maana.